Ninapenda mikutano ya aina gani? Mikutano ni sehemu muhimu sana katika maisha ya kila siku. Iwe ni shuleni, kazini, au katika jamii. Kupitia mikutano, watu hukutana ili kujadili mambo mbali mbali. Kutoa maoni na kufanya maamuzi. Ingawa mikutano ipo juu ya aina nyingi. Mimi binafsi napenda mikutano ya aina fulani. Ninapenda mikutano yenye lengo wazi. Mkutano unapokuwa na sababu ya msingi na ajenda ilioeleweka. Hunifanya nijisikie kuwa muda wangu unatumika vizuri. Napenda mikutano inayojua, inazungumzia nini, inataka kufanya nini na inaelekeza washiriki katika mada moja kwa utaratibu. Mkutano isiyo na mwelekeo mara nyingi hunichosha na kunifanya nipoteze masaa ya kushiriki. Napenda mikutano inayowapa watu wote nafasi ya kuzungumza. Katika mkutano mzuri, si mtu mmoja tu anayezungumza. Bali kila mshiriki anapata nafasi ya kutoa mawazo yake. Mimi napenda kusikiliza maoni ya watu wengine na pia kutoa maoni yangu. Hii hunifanya nijisikie kuheshimiwa na kuwa sehemu ya maamuzi yanayofanyika. Mkutano nyingine ninayoipenda ni mikutano ya kujifunza au kujadiliana. Mikutano ya mafunzo, semina au vikao vya kubadilisha uzoefu. Hunipa maarifa mapya. Ninapenda mikutano inayoongeza uelewa wangu. Hunifundisha ujuzi mpya au kunipa mtazamo tofauti kuhusu jambo fulani. Mkutano ya aina hii hunijenga akili na kunifanya nikue zaidi. Napenda mikutano yenye utulivu na heshima. Mkutano mzuri ni ule unaoendesha kwa nidhamu. Bila kelele, matusi au mabishano yasiyo na taji. Napenda watu wazungumze kwa heshima. Wasikilizane na watofautiani kwa amani. Hali hii hunifanya nijisikie salama kutoa maoni yangu bila hofu. Zaidi ya hayo napenda mikutano isiyochukua muda mrefu kupita kiasi. Mkutano mfupi lakini mwenye maamuzi mazuri ni bora kuliko mkutano mrefu usio na matokeo. Nathamini sana muda hivyo mkutano unaoheshimu muda wa washirika hunivutia zaidi. Napenda pia mkutano inayohusu maendeleo. Iwe ni maendeleo ya shule, kazi au jamii. Mkutano inayojadili namna ya kuboresha mazingira, kusaidiana au kutafuta matatizo ya pamoja. Hunipa matumaini, ninapohudhuria mkutano wa aina hii huhisi kuwa nachangia katika kujenga maisha bora kwa wengine na kwa jamii kwa jumla. Mikutano ninayoipenda ni ile yenye lengo wazi, inayoheshimu muda, inayotoa nafasi kwa kila mtu kushiriki na yenye heshima na utulivu, mkutano wa aina. Hii hunifanya nijisikie kuwa na thamini huniongezea maarifa na hunisaidia kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya pamoja Ndio maana kila ninapopata nafasi ya kuhudhuria mkutano wa aina hii hufanya hivyo kwa moyo wote.

Ninafanya nini kuwatia moyo wenzangu? Katika maisha ya kila siku. Kila mtu hukutana na changamoto zake. Wakati mwingine mtu hukata tamaa, hupoteza matumaini au huhisi hana thamani. Ndio mana ninaamini kuwa, kutiana moyo ni jambo muhimu sana katika jamii. Swali ninapo ulizwa, ninafanya nini kuwatia moyo wenzangu. Jibu langu ni kwamba ninajaribu kufanya mambo mbalimbali madogo na makubwa ili kwasaidia, wajisikie vizuri na kuendelea mbele. Mwanzo kabisa, mimi huwatia moyo wenzangu kwa maneno mazuri. Maneno yangu yana nguvu kubwa sana. Neno njema linaweza kumbadilisha mtu siku yake nzima au hata maisha yake. Ninapo mwona rafiki au mwenzangu akiwa na huzuni au amekata tamaa, hujaribu kumwambia maneno ya kumtia moyo kama vile. Usikate tamaa, maneno haya inaeza msaidia kumpa nguvu na matumaini mapya. Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza. Wakati mwingine mtu huiitaji suluhisho bali hahitaji suluhisho bali anahitaji mtu tu wakumsikiliza. Ninapompa mwenzangu muda wakunieleza matatizo yake bila kumtatiza. Humfanya ajisikie kuthaminiwa na pia hapo anajisikia kama anaeleweka. Kusikiliza kwa makini ni njia moja wapo ya kuonyesha kuwa na mpenda na pia najali kila kitu kumhusu. Ninajaribu kuwapa mfano mzuri. Ninaamini kuwa matendo huzungumza zaidi kuliko maneno. Ninapojitahidi kufanya kazi kwa bidii. Kuwa na nidhamu na kutokata tamaa hata ninapokutana na changamoto. Wenzangu huwona na kupata hamasa. Kwa mfano mzuri ni njia bora ya kuwatia moyo wengine wafanye vizuri zaidi. Pia ninawasaidia wenzangu pale inapoweze kana. Kama mwenzangu pengine anashida ya masomo, kazi au jambo lolote, mimi hujaribu sana kumsaidia kadri ya wezo wangu. Msaada ndogo kama kuelekeza, kushirikiana au kumpa ushauri unaweza kufanya mtu ajisikie kuwa hayuko pekeea yake na pia kuwa ni namjali. Hivo naweza kumtia moyo na kufanya aendele kupambana. Pia mimi ninawaheshimu na kuwathamini wenzangu, ninajitahidi kutowadhalilisha, kuwacheka au kuwabeza, badala yake mimi hujaribu kuona mazuri yao na kuwapongeza wanapofanya jambo nzuri. Pongezi zadati huongeza kujiamini na haa, huwatia moyo watu kuendelea kufanya vizuri. Wakati mwingine, ninawatia moyo wenzangu kwa kuwa kumbusha malengo yao. Ninapomwona mtu amechoka au amepoteza mwelekeo, mimi humkumbusha ndoto na malengo aliyo kuwa nayo. Ninawatilia moyo wenzangu kwa maneno mazuri, kuwasikiliza, kuta msaada, kuwa mfano mzuri na kuwa heshimu. Ninaamini kuwa jamii yenye watu wanaotiana moyo huwa na amani mshikamano na maendeleo. Ingawa siwezi kubadilisha kila mtu. Najua kuwa kutia moyo mtu mmoja tu kunaweza kuleta tofauti kubwa. Ndiyo mana ninaendelea kuwatia moyo wenzangu kila ninapo pata nafasi. Ili sisi wote tuweze kuwa na mwelekeo nzuri.

Ninapoulizwa, jinsi ninavyojihisi, ninaposubiri kwenye mstari. Kusubiri kwenye mstari ni jambo ambalo karibu kila mtu hukutana nalo katika maisha ya kila siku. Mtu unaeza pata anasubiri kwenye mstari kwa benki, hospitalini, dukani, shuleni hata pengine kwenye vituo vya usafiri. Mimi ninapoulizwa juku hili swali jibu langu ni kwamba hisia zangu hubadilika kulingana na mazingira. Muda ninaosubiri na namna watu wanaonizunguka wanavyojihusisha na hali hiyo. Mara nyingi ninapokuwa nasubiri kwenye mstari mrefu huanza kuhisi kutokuaw na subira. Mawazo yangu huanza kuenda haraka, nikijiuliza kwa nini mambo hayasongi kwa kasi zaidi. Wakati mwingine nahisi kuchoka, hasa kama nimekuwa nimesimama kwa muda mrefu. Hisia hizi ni za kawaida, kwa sababu kusubiri kunahitaji subira na uvumilivu. Hata hivyo, ninajifunza kujitulia ninapokuwa kwenye mstari. Najikumbusha kuwa, kila mtu aliyepo hapo anasubiri kama mimi. Hakuna anayependelewa na kila mmoja anahitaji kuhudumia kuhudumiwa kwa wakati wake. Mawazo haya hunisaidia kupunguza hasira na kunifanya nijisikie nafuu zaidi. Wakati mwingine kusubiri kwenye mstari hunipa muda wa kufikiria. Nikiwa nimesimama kimya naanza kutafakari mambo mbalimbali ya maisha yangu, hupanga siku yangu au kufikiria malengo yangu, badala ya kuona kusubiria kama kupoteza muda, mimi hujaribu kuuchukulia kama muda wa kupumzisha mawazo. Kuna nyakati ambazo najihisi vizuri kusubiri kwenye mstari. Hasa kama mtu ama watu wanaonizunguka wanafuata utaratibu na kuheshimiana. Ninapowaona watu wakiwa watulivu na wenye nidhamu nahisi amani na heshima. Hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii inayojali haki na usawa. Lakini pia kuna nyakati ambazo najihisi vibaya. Hasa pale watu wanapokosa subira, kugombana au kuruka mstari. Hali kama hii hunifanya nijisikie kukerwa na kukosa raha. Hata hivyo, hujitahidi kuto kujihusisha na migogoro na kuendelea kusubiri kwa amani. Kusubiri kwenye mstari kumenifundisha somo muhimu la maisha. Nalo ni subira. Nimejifunza kuwa si kila jambo linaweza kufanyika kwa haraka. Kuna wakati mtu anaji, anahitaji kusubiri ili apate anachotaka. Somo hili hunisaidia pia katika mambo mengi ya maisha, katika masomo, kazi na mahusiano. Ninapokuwa nasubiri kwenye mstari huwezi kujihisi kuchoka au kukosa subira. Lakini pia kujifunza kutulia, kufikiria na kuwa mvumilivu. Kusubiria kwenye mstari hunifundisha nidhamu, heshima na subira. Ingawa si jambo rahisi kila wakati najitahidi kulikubali kama sehemu ya maisha na kujifundisha kutoka kwalo Mimi napenda sana watu wakiwa kwenye mstari wawe na nidhamu na waheshimiane.

Ninapoulizwa kama napenda kutembea kwa migu, mimi jibu langu ni kwamba si kila wakati napenda kutembea kwa migu. Kuna nyakati ninapenda na kuna nyakati sipendi, hii inategemea. Mambo mengi kama mazingira, umbali, hali ya hewa na hali yangu ya mwili au akili kwa wakati huo. Kwanza kabisa, kuna nyakati ambazo napenda kutembea kwa miguu, wakati mazingira ni mazuri, barabara ni salama, na hali ya hewa, pia lazima iwe shuari. Wakati mwingine ninapotembea kutembea hunisaidia kupata hewa safi, kutuliza mawazo na kujisikia huru. Wakati mwingine ninapotembea kupata muda wa kufikiria maisha yangu, kupanga mambo yangu na hata kufikiria kimia kimia. Kutembea kwa miguu pia ni nzuri kwa afya. Ninajua kwa kutembea husaidia mwili kufanya mazoezi. Kuimarisha afya ya moyo na kupunguza msongo wa mawazo. Mimi kuna nyakati ninapochagua kutembea kwa miguu kwa hiari. Asa umbali unapo kuwa mfupi. Katika hali hii, kutembea hunifanya nijisikie mwenye afya na nguvu. Hata hivyo si kila wakati napenda kutembea, atitu kila wakati unanipata natembea kwa migu, kuna nyakati ambazo ninachoka au nakuwa na shuguli nyingi, kama umbali ni mrefu au ni na mzigo mzito, kutembea kwa migu hunichosha sana, wakati mwingine pia hali ya hewa huwa haifai, labda jua kali sana au mvua kubwa, Jambo ambalo hunifanya nisipende kutembea kwa mguu. Kuna mazingira ambayo hayafai kwa kutembea, barabara zisizo salama. Zanye vumbi au magari mengi hunifanya nijisikie hatarini. Katika hali kama hizi napenda kutumia usafiri mwingine badala ya kutembea kwa miguu. Hali yangu ya ku kihisia pia huamua kama nitapanda ama nitatembea au na. Kuna siku ninapokuwa na furaha na nguvu na siku nyingine ninapokuwa nimechoka au nina mawazo mengi. Katika siku ambazo nimechoka napendelea kupumzika au kutumia usafiri rahisi badala ya kutembea kwa miguu. Kutembea kwa mgu kumenifundisha pia umuhimu wa kusikiliza mwli wangu. Sio lazima nijilazimishe kutembea kila wakati kwa sababu wegine wanapenda. Kila mtu ana mipaka na hali yake. Kujua lini kutembea na lini kupumzika ni jambo la busara. Napenda kusema kwamba kutembea kwa migu ni jambo zuri lakini sibkila wakati hunifa. Kuna wakati hunipabfuraha, afya na utulivu. Na kuna wakati huniletea uchovu na usumbufu. Ndiyo maana ninasema kuwa uminifu kuwa sipendi kutembea kwa miguu kila wakati bali uchagua kulingana na hali ilivo.

Ninapo ulizwa kama napenda kusoma maoni mtandaoni, mimi napenda kusoma maoni mtandaoni. Katika dunia ya leo ya teknolojia, mtandao umekua sehemu muhimu ya maisha yetu ya kila siku. Kupitia mtandao ya kijamii, tovuti na majukwaa mbalimbali, watu huandika maoni yao kuhusu habari, bidhaa, masomo, burudani na maswala ya kijamii. Kusoma maoni haya hunipa fursa ya kujifunza, kuelewa, mitazamo tofauti na kupanua mawazo yangu. Kwanza kabisa napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kujua watu wanafikiria nini. Kila mtu anamtazamo wake kulingana na uzoefu na maarifa yake. Ninaposoma maoni ya watu mbalimbali, huona jinsi watu wanavyo tafsiri, jambo moja kwanjia tofauti. Hii hunifundisha kuwa dunia ni mitazamo mingi na si lazima kila mtu afikirie kama mimi. Kusoma maoni mtandaoni huniongeza maarifa. Mara nyingi watu huandika maoni yenye hoja, mifano au taarifa ambazo sikuwa na zijua. Unaeza pata kwenye makala ya elimu au habari maoni ya wasomaji ya naweza kueleza kwa undani zaidi au kutoa mtazamo mwingine Hii hunisaidia kujifunza zaidi nilicho soma kwenye taarifa ya awali. Pia kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kufanya maamuzi bora. Kabla ya kununua kitu au kujaribu huduma fulani maoni ya watu wengine hunipa muongozo. Nikiwa ona watu wengine wakisifia au kusokoa au kukosoa jambo fulani hunisaidia kufikiria kwa makini kabla ya kuamua. Hii hunifanya niwe mtumiaji mwenye tahathari na busara. Hata hivyo, ninapotumia muda kusoma maoni mtandaoni hujitahidi kuwa makini. Najua si kila maoni ni ya kweli au sahihi. Wapo watu wanao andika kwa hasira, mzaha au bila taarifa kamili. Kwa hiyo, hujaribu kuchambua maoni kulinganisha vyao na kutochukua kila neno kwa ukweli mtupu.

Ninapoulizwa ninashambulia aje tatizo kazini. Mimi kwangu kukutana na matatizo ni jambo la kawaida. Hakuna kazi isio na changamoto kwa sababu kila siku huja na majukumu mapya, watu tofauti na mazingira yanayo badilika. Kwa hiyo, ninapokutana na tatizo kazini, jambo la kwanza nilalofanya ni kutambua tatizo lenyewe kwa utulivu. Siwezi kushambulia tatizo bila kulielewa vizuri Kwa sababu kufanya hivyo kunaweza kuongeza mkanganyiko badala ya kutatua hatua ya kwanza ninapokutana na tatizo kazini ni kutulia na kufikiria Mimi hujiuliza, tatizo ni nini hasa, liliotokea ni nini Kwa kufanya hivyo, uanza kupata picha kamili ya tatizo utulivu hunisaidia kuepuka hasira au hofu kwa sababu hisia kali zinaweza kunifanya nichukue maamuzi ya haraka yasiyo sahihi. Baada ya kulitambua tatizo hatua inayofwata ni kukusanya taarifa. Mimi uangalia sababu zilizo weza kusababisha tatizo hilo. Wakati mwingine tatizo linaweza kuwa la kiufundi. Wakati mwingine ni la mawasiliano au linaweza kutokana na ukosefu wa rasilimali. Kukusanya taarifa hunisaidia kuona chanzo halisi cha tatizo badala ya kushugulika dalili. Kisha, ninapanga namna ya kulishambulia tatizo hilo. Mimi ujiuliza, ni suluhisho zipi zinawezekana. Ni ipi italeta matokeo bora kwa muda mfupi na mrefu. Katika hatua hii, kufikiria njia mbalimbali za kutatua tatizo na kuchagua ile inayofaa zaidi kulingana na mazingira ya kazi. Kupanga hunifanya nifanye kazi kwa mpangilio na kuepuka kufanya mambo kwa kubahatiisha. Mara nyingi ninapo shugulikia tatizo kazini, mimi ufanya kazi kwa kushirikiana na wengine. Huamini kuwa mawazo ya pamoja huleta suluhisho bora zaidi, huwauliza wenzangu maoni yao, kusikiliza ushauri wao na kujifunza kutokana na uzoefu wao, kushirikiana kunanisaidia kupunguza mzigo na pia uimarisha mahusiano kazini. Pia ninaposhambulia tatizo kanzini uweka mawasiliano wazi. Mimi huwaeleza wahusika wote kinachoendelea na hatuwa zinazo chukua. Mawasiliano mazuri hupunguza uvumi na husaidia kila mtu kuelewa lengo moja la kutatua tatizo. Hii hujenga imani na ushirikiano mzuri kazini. Baada ya kuchukua hatuwa za kutatua tatizo, ufuatilia matokeo, uangalia kama suluhisho lililochaguliwa linafanya kazi au kama linaitaji kuboreshwa. Ikiwa halijafanikiwa, huwa tayari kurekebisha mkakati na kujaribu njia nyingine. Kwangu, kushambulia tatizo si tukio la mara moja, bali ni mchakato, unao hitaji, ufuatiliaji, na uvumilivu. Pia ninajifunza kutokana na kila tatizo, kila changamoto hunipa somo jipya. Mimi hujiuliza, ni nini nimejifunza nawezaje kuepuka tatizo kama hili siku zijazo. Kujifunza kutokana na matatizo hunifanya nikue kitaaluma na kuwa mfanyakazi bora zaidi. Ninashambulia tatizo kazini kwa utulivu, napanga na pia nawasiliana na watu kwa ajili ya ushirikiano. Huanzia kwa kulielewa tatizo, kukusanya taarifa, kupanga suluhisho, kushirikiana na wengine na kufuatilia matokeo. Kwa kufanya hivyo, matatizo yanaonekana kama vikwazo vikubwa, bali hayaonekani kama vikwazo vikubwa, bali kama fursa za kujifunza na kuboresha utendaji wangu kazini.

Ninapo ulizo mahali nilipo zaliwa. Ninapo ulizo kama naishi. Mahali nilipo zaliwa, jibu yangu ni ndio. Naishi mahali nilipo zaliwa. Nijimbo langu ni hapa nilipo azia maisha yangu. Kuhishi mahali ulipo zaliwa ni jambo lenye maana kubwa kwangu. Kwa maana nisehemu inayo niletea na nisehemu ambayo ilinilea, ilinifundisha madili na kunijenga kuwa mtu nilie leo. Kila kona ya eneo hili inakumbukumbu malumu katika maisha yangu. Nilizaliwa katika jimbo hilo. Nikakulia hapa, nikaenda shule hapa, na nika jifunza mengi kugusu maisha kupitia watu na mazingira ya nayoni zunguka. Jimbo langu situ la jina kwenye ramani, mali ni historia yangu. Ni mahali nilipo jifunza kutembea, kuongea, kucheza na wenzangu, na pia kujifunza tofauti kati ya mema na mabaya. Kuishi mahali nilipo zaliwa hunifanya nijisikie salama na mwenye kujiamini. Nimezoea mazingira yake, hali ya hewa na mitindo wa maisha ya watu wake. Najua majirani ninawafahamu watu wakaribu na ninajisikia kuwa sehemu ya jamii. Hii hunifa faraja na amani ya moyo ambayo sirahisi kuipata mahali pengini. Njimbo langu linadesturi na desturi ambazo zimekuwa zikiziona tangu utotoni. Mila hizo zimenifundisha heshima, mshikamano na umhimu wa kusaidia ana. Ninapo shiriki shughuli za kijamii, sherehe au matukio ya kijimbo usaidia sana. Pia kuhishi mahali nilipo zaliwa hunipa motisha ya kuliboresha jimbo langu. Ninapo ona kuwa na jukumu la kulinda mazingira kuheshimu watu na kuchangia maendeleo kwa kadri ya uwezo wangu. Najua kuwa nikifanya mema hapa. Ninarudisha kile nilicho pata kutoka kwa jamii yangu. Hata kama kuna watu wanao penda kuhamia mbali na walipo zaliwa, mimi ninaona tamani ya kubaki. Hii hainyimi ndoto au malengo yangu bali unipa msingi imara wa kuyafikia. Ninapokumbu, kana na changamoto, ukumbuka nilikotoka na nguvu ninazopata kutoka kwa istoria langu. Jimbo pia, jimbo langu pia limejaa fursa mbalimbali. Kuna watu wenye bididi, vipaji, tofauti na mawazo mapya. Kuishi hapa hunipa na fasi ya kujifunza kila siku na kushirikena na wengine ili kujenga na kujijenga, kujenga jamii na kujijenga kwa ujumla. Kwa kumalizia ningesema mimi ninaishi mahali nilipo zaliwa na jimbo langu nisehemu muhimu sana ya maisha yangu. Ni chanzo cha utambulisho wangu, fahari yangu na nguvu yangu. Popote nitapakapokuwa baadae, nitaendelea kuliheshimu jimbo langu kwa sababu ndilo lililo nifanya niwe mimi.

Ninapo ulizwa kuhusu mazoezi. Niseme kuhusu mazoezi yangu ya kila siku. Mazoezi yangu ya kila siku ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kwa upande wangu, ninaamini kuwa mazoezi si jambo la hiari tu. Bali ni hitaji la msingi kwa afya ya mwili na akili. Ndiyo maana nimefanya kuwa sehemu ya ratiba yangu ya kila wiki. Ninapozungumzia mazoezi aina ya mazoezi ni nayofanya mara nyingi ni kukimbia pamoja na kushiriki na mazoezi ya michezo mengine ya mwili. Kukimbia ni zoezi ninalolipenda sana. Ninapokimbia nahisi kama mwili wangu unapata uhuru fulani hata kama ni kukimbia umbali mfupi au mrefu. Zoezi hili hunisaidia kuamsha mwili mzima. Mapigo ya moyo huongezeka, pumzi hubadilika na mwili huanza kufanya kwa bidii mbali na kukimbia pia napenda kufanya mazoezi mengine au michezo ambayo hunisaidia kuimarisha misuli na kuongeza nguvu. Kwa kawaida, nafanya mazoezi mara tano kwa wiki. Ratiba yangu ya mazoezi huanzia siku ya jumanne hadi ijumaa. Siku hizi nimezichagua kwa sababu zinanisaidia kuweka mpangilio mzuri wa muda wangu katika ya kazi, majukumu mengine na mapumziko. Kufanya mazoezi siku tano kwa wiki hunisaidia kuwa na mwili. Mwendelezo mzuri bila kuchokosha mwili kupita kiasi. Wakati ninaopenda zaidi kufanya mazoezi ni asubui. Mazoezi ya asubui hunipa mwanzo mzuri wa siku. Ninapoamka mapema na kufanya mazoezi. Nahisi kama nimejianda kukabiliana na majukumu ya siku nzima. Hewa ya asubui huwa safi. Mazingira ni tulivu na akili yangu huwa bado haina msongomano wa mawazo mengi. Hali hii hunifanya nifurahie zaidi zoezi lenyewe. Mazoezi ya asubui pia hunisaidia kupanga siku yangu vizuri. Baada ya kukimbia au kufanya mchezo najisikia mwenye nguvu na mchangamfu. Ninakuwa tayari kufanya kazi zangu kwa umakini zaidi. Nimegundua kuwa siku ambazo nafanya mazoezi asubui huwa na tija zaidi kuliko siku ambazo sikufanya mazoezi Bada ya kumaliza mazoezi najisikia vizuri sana mwili wangu huwa mwepesi akili yangu hutulia na moyo wangu hujaa furaha fulani jasho ninalotoa wakati wa mazoezi kunifanya nihisi kama nimekonda uchovu na mawazo mazito hisia hii nzuri hunipa motisha ya kuendelea kufanya mazoezi kila siku ninapopata nafasi. Zaidi ya afya ya mwili mazoezi hunisahidia pia kiafya upande wa akili. Ninapokuwa na msongo wa mazoezi.

Ninapo ulizwa kama napasa. Jibu yangu ni ndiyo. Ninavaa saa; kuvaa saa ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Na kwangu, saa si tu kifaa cha kuonyesha muda. Bali ni chombo muhimu kinacho nisaidia kupanga maisha yangu. Tangu nilipoanza kuvaa saa, nimegundua kuwa imenisaidia kuwa na nidhamu, kuwahi na kuheshimu muda wangu pamoja na muda wa watu wengine. Ninapovaa saa, najisikia nikiwa tayari zaidi kukabiliana na majukumu ya siku. Saa hunikumbusha kuwa muda, una thamani kubwa sana, kila dakika inamaana. Na ninapouangalia muda, hunifanya nitafakari jinsi ninavyoutumia. Hii hunisaidia kupanga ratiba yangu vizuri na kuepuka kupoteza muda bila sababu ya msingi. Kuvaa saa pia hunisaidia kuwahi kwenye miadi na shuguli mbalimbali. Ninapokua na saa mkononi. Sihitaji kutegemea sana simu kuangalia muda. Hii hunifanya nizingatie kawahida kile ninachokifanya. Bila kuvurugwa na taarifa au ujumbe unaoweza kuonekana kwenye simu. Kwanjia hii saa hunisaidia kuwa makini na mwenye utulivu. Kwa upande mwengine, kuvaa saa ni ishara ya uwajibikaji ninapoonekana nimevaa saa hujiona kama mtu anaye heshimu muda na majukumu yake. Hii hunijengea picha nzuri mbele ya watu wengine, aswa kazini au kwenye mkutano. Watu wengi huamini kuwa mtu anayejali muda ni mtu anayeweza kuaminika. Saa ni nayo vaa pia huongeza kujiamini kwangu. Iwe ni saa ya kawaida au ya kisasa. Kuvaa saa hunifanya nijisikie nadhifu na mwenye mpangilio. Ni kama sahemu ya mavazi yangu inayokamilisha mwonekano wangu. Wakati mwingine saa hunionyesha ladha yangu binafsi na mtindo ninayoupenda. Zaidi ya hayo, kuvaa saa hunisaidia kufuatilia ratiba yangu ya siku mzima. Ninajua ni wakati gani wa kufanya kazi, kupumzika, kukula au kushiriki shuguli nyingine. Hii hunisaidia kuishi maisha yenye uwiano ambapo muda wa kazi na muda wa mapumziko vinazingatiwa. Kuna nyakati ambazo watu huuliza kwa nini bado nina vaa saa wakati kuna simu za mkononi. Jibu langu huwa rahisi, saa hunipa uhuru na nidhamu, si kila wakati vizuri kutoa simu mfukoni, lakini kuangalia saa mkononi ni rahisi na haraka. Hii hunifanya nithamini zaidi matumizi sahihi ya teknolojia. Mimi navaa saa na ninaiona kama sehemu muhimu ya maisha yangu. Saa hunisaidia kuheshimu muda, kupanga shuguli zaangu, kuwahi kwenye majukumu na kuongeza kujiamini Kwangu kuvaa saa si jambo ndongo bali ni tabia inayochangia mafanikio na mpangilio mzuri wa maisha yangu ya kila siku.

Ninapo ulizwa, ninapenda kuwasiliana vipi na watu mimi kibinafsi? Napenda kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya ana kwa ana. Njia hii hunipa nafasi ya kuona mtu uso kwa mtu, kusoma hisia zake na kuelewa lugha ya mwili wake. Mara nyingi maneni pekee hayatoshi kueleza ujumbe wote, lakini tabasamu miondoko ya macho au hata sauti ya mtu inaweza kuniambia mengi zaidi. Mawasiliano ya ana kwa ana hunifanya nijisikie karibu zaidi na mtu ninayezungumza naye, na hunisaidia kujenga uaminifu. Napenda kuwasiliana kwa kusikiliza kwa makini. Kwangu kusikiliza ni sehemu muhimu sana ya mawasiliano Sipendi kukatiza mtu anapoongea. Mbali namruhusu amalize mawazo yake kwanza. Ninapo msikiliza mtu kwa makini namfanya ajihisi muhimu na kudhaminiwa. Pia kusikiliza hunisaidia kuelewa hoja ya mtu kabla sija jibu. Jambo linalo punguza migogoro na kuto kuelewana. Napenda kuwasiliana kwa lugha rahisi na ilio wazi. Sipendi kutumia maneno magumu sana yanayoweza kumchanganya mtu. Lengo langu ni kuhakikisha ujumbe kwangu unaeleweka kwa urahisi. Ninapongea au kueleza jambo najitahidi kuwa mfupi lakini wa kueleweka. Ili yule ninayezungumza naye apate picha kamili ya ninacho maanisha. Vile vile napenda kuwasiliana kwa njia ya heshima hata ninapokuwa na maoni tofauti na mtu. Ninaamini kwamba si lazima watu wakubaliane kila kitu lakini ni muhimu kuheshimiana. Ninapotoa maoni yangu nafanya hivo wa upole na busara bila kumudharau au kumkosea mtu mwingine. Hii hunisaindia kudumisha mahusiano mazuri hata katika mazingira yenye changamoto. Katika nyakati za sasa, napenda pia kuwasiliana kwa njia za kidijitali. Kama vile simu na ujumbe mfupi, hasa pale ambapo mawasiliano ya ana kwa ana hayawezekani. Hata hivyo ninapochagua njia hizi, najitahidi kuwa makini na maneno ninayo tumia. Kwa sababu ujumbe wa maandishi unaweza kutafsiriwa vibaya. Ninahakikisha ujumbe wangu unaheshima, unaeleweka na una lengo wazi. Zaidi ya hayo napenda kuwasiliana kwa uaminifu. Sipendi kuficha ukweli au kusema mambo nisioyamaanisha. Na amini kuwa kusema ukweli kwa njia nzuri. Nikweli kabisa kwamba.

Ninapoulizwa ninafanya nini mara nyingi wikendi. Mara nyingi wikendi ninaitumia kama muda wa kupumzika, kujipanga upya na kufanya mambo yanayonipa furaha baada ya wiki ndefu ya kazi au masomo. Kwangu wikendi ni siku maalumu kwa sababu hunipa nafasi ya kutoka kwenye ratiba ya kawaida na kufanya mambo kwa utulivu bila presha ya muda. Kawaida, wikendi yangu huanza kwa kuamka asubuhi bila haraka. Tofauti na siku za kazi, sipendi kuamka mapema sana. Huamka pole pole najipanga na wakati mwingine hutumia muda mfupi kufikiria jinsi wiki ilivyopita na kile ninachotaka kufanya siku hiyo. Muda huu hunisaidia kuanza siku nikiwa na amani ya moyo. Baada ya hapo mara nyingi mimi hufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani. Ninaweza kusafisha nyumba, kupanga chumba changu cha au kusaidia shughuli za nyumbani. Ingawa kazi hizi zinaweza kuonekana ndogo, hunifanya nijisikie nimeridhika na mazingira yangu yakiwa safi na nadhifu. Pia hunisaidia kujifunza kuwajibika na kuthamini kazi za kila siku. Wikendi pia hutumia muda kufanya mambo ninayopenda binafsi. Wakati mwingine napenda kusoma vitabu au magazeti au kusikiliza redio na muziki ninaopenda. Muziki hunipa burudani na kunisaidia kupumzisha akili ninapopata muda. Hupenda pia kutazama vipindi au filamu zinazoburudisha na kunifundisha mambo mapya. Zaidi ya hayo, wikendi ni muda mzuri wa kuwasiliana na familia au marafiki. Ninaweza kuzungumza nao, kushiriki mazungumzo ya kawaida, au hata kutembeleana pale inapowezekana. Wakati mwingine mimi hutumia wikendi kujipanga kwa ajili ya wiki inayofuata. Ninaweza kupitia ratiba yangu kupanga malengo madogo au kuandaa mambo nitakayohitaji. Hii hunisaidia kuanza wiki mpya nikiwa tayari na mwenye mpangilio mzuri. Kwangu kupanga mambo hunipunguzia msongo wa mawazo. Pia ninapenda kutumia wikendi kupumzika kimwili na kiakili. Wakati mwingine hulala mchana kidogo au kukaa tu nikitafakari. Kupumzika hunisaidia kurejesha nguvu na kuongeza umakini. Na kuongeza umakini Ninaamini kuwa mapumziko ni muhimu kama kazi kwa sababu bila kupumzika mtu anaweza kuchoka haraka Kuna nyakati ambazo hutumia wikendi kujifunza au kuboresha ujuzi fulani fulani. Ninaweza kujifunza jambo jipya, kufanya mazoezi ya akili au kujaribu shughuli mpya ndogo ndogo. Hii hunisaidia kujieleza binafsi na kunifanya nijisikie ninaendelea kukaa kukua kila siku.

Ninapo ulizwa nilashugulikia muda vipi kazini. Ninapo shugulikia muda kazini huwa nazingatia mipango, nidhamu na vipao mbele. Ninaamini muda ni rasilmali muhimu sana na ni. Na ikitumiwa vibaya hauwezi kurejeswa. Ndiyo maana najitahidi kutumia muda wangu kazini kwa uangalifu ili niweze kujitimiza majukumu yangu kwa ufasaha. Kwanza kabisa ninapinda kuanzaa siku yangu kwa kupanga kazi, kamba sijaingia sana kwenye majukumu, utengenyeza muda mfupi kuangalia ratiba yangu ya siku. Kujiuliza ni kazi zipi ni za haraka na zipi zinaweza kusubiri. Kwa kufanya hivo, napata mwelekeo siku mzima na najua nianze na nini. Mpangilio huwa hunisaidia kuepuka kufanya kazi bila mpangilio. Pili ninaposhugulikia muda kazini huwa ninatangulia kazi muhimu Si kazi zote zina uzito sawa hivyo ninaanza na zile zilizo na umuhimu mkubwa au muda maalum na kukamili ninapomaliza kazi muhimu mapema na hisi nafuu na hupata munda wa kushugulikia kazi nyingine bila presha njia hii hunisaidia kuangeza tija yangu kazi ni vile vile, ninajitahidi kuepuka kupoteza muda kwa mambo yasiyo ya lazima. Ninapokuwa kazini, hujaribu kujikita kwenye kazi badala ya mazungumzo marefu au shuguli sisizo na mchango. Hii haimaanishi sifanyi mapumziko bali ninahakikisha mapumziko yangu ya nafisi. Mipaka na hayavurugi ratiba yangu ya kazi. Pia ninatambua umuhimu wa kupanga mapomziko ingawa kazi ni uhimu mapumziko hunisaidia kurejesha nguvu na umakini Ninapo tumia muda mfupi kupumzika akili yangu huwa wazi zaidi na ninaweza kufanya kazi kwa ubora Hivyo kusimamia muda kwangu kuna nihusu Kuna huzisha kazi na mapumziko kwa uiano mzuri.

Napo ulizwa ni nasomea wapi habari mtandaoni. Mimi mara nyingi husomea habari mtandaoni kwa sababu nirahisi haraka na zinapatikana muda wowote. Katika linia ya leo teknolojia imerahisisha sana upatikanaji wa taarifa. Na mimi ni miungoni mwa watu wanaopenda kutumia njia za kidijitali kupata habari za kila siku. Upindia kupitia mtandao na weza kujua ya nayo tokea ndani ya we ndani na nani ya nchi bila kusubiri magazeti ya karatasi au taarifa za radio na television Kwanza kabisa napenda kusomea habari kupitia tovuti za habari tovuti hizi hunipa habari zi lizo pangwa vizuri kuanzia siasa uchumi michezo hadi habari za kijamii Ninako funguwa tovuti ya habari na weza kuchagua habari ninayotaka kusoma kulingana na maslaha yangu. Faida kubwa ya tovuti hizi ni kwamba habari usasishwa mara kwa mara. Hivyo napata taarifa mpya kwa wakati. Mara nyingine mimi husomea habari kupitia simu yangu ya mkononi. Simu hunirahisishia kusoma habari nikiwa kokote. Iwe nyumbani njiani au wakati wa mapumziko. Kupitia simu ninaweza kufungua tovuti za habari au programu za habari kwa uraisi. Napenda kusomea habari kupitia mitandao ya kijamii. Ingawa huwa makini sana. Mitandao ya kijamii hunipa taarifa kwa haraka. Hasa pale kunapotokea tukio la dharura. Hata hivyo. Siamini kila habari ni nayoiona huko huo hivyo hujitahidi kudhibitisha taarifa kwa kusoma toka vyanzo rasmi vya habari. Hii unisaidia kuepuka habari za uongo. Pia napenda kusomea habari kupitia programu maalum za habari. Programu hizi huniruhusu kuchagua aina ya habari ni nazo penda na kunitumia habari moja kwa moja. Kupitia programu hizi na weza kusoma habari kwa mpangilio mzuri na kwa urahisi zaidi. Hii unisaidia kuokoa muda na kupata habari haraka.

Niseme kuhusu manzaro kutoka dirishani mwangu. Nikishika dirisha lichangu na kuangalia nje dunia inafungua macho yake mbele yangu kwa utulivu na uzuri wa kawaida. Mbele yangu najionea miti iliyo jaa majani ya kijani. Baadhi yake yakiwa makubwa na yenye mabawa madogo ya kivuli ya kitambawa polepole kwa haraka za upepo. Kila kipande cha majani kinageukwa kwa mwenendo wakupendeza na mwanga wajua unapovaa juu yake kinangaa kwa rangi tofauti kutoka kijani kibichi angavu hadi kijani kilichochoka. Kando na mti kuna majengo yaliyo jificha katika mwanga wakivuli. Majengo haya ya najivu. Jivinga rangi tofauti ya zamani na ya kisasa. Na kila kimoja kinaladha hadithi yake. Nikiwa hapa nikitazama dirishani. Majengo haya ya naonekana kuzungumza bila maneno. Madirisha yao yanakamata mwanga. Baadhi ya kiwa ya mefunikwa na kivuli, huku wengine ya kiwa ya meangaza kwa muanga wa jua ya mchana, mchana unapo endelea, kivuli kinabadilika, ukipanda juu ya sakafu za barabara na mapaa za nyumba na kuunda picha mpya kila dakika. Barabara chini yangu inajitokeza kama mstari wa maisha unaopita bila kukoma. Mara kwa mara magari hupita, watembea wakiangalia simu zao na watoto wakicheza na kicheko chao kinatokea kama miziki mdogo. Hii yote inafanya hali ya mchana kuwa ya kipeke. Ingawa mara nyingi inaonekana kuwa kawaida lakini kuna kitu kinacho badilika kila mara. Mchana ni wakati wangu napenda zaidi kutazama nje. Kila kitu ni wazi, rangi zinangaa na upepo unamvuto wa maisha. Nafahamu kila mtiririko wa wingu unaopita ni jinsi mwanga inavyo badilika. Unavyo pinda kwenye mjengo wa miti. Hii inanikumbusha msemo wa zamani. Mabadiliko ni sehemu ya maisha. Hakika, nikitazama kutoka dirishani mwangu, ninahisi mabadiliko hayo moja kwa moja. Nikama dunia inanikumbusha kuwa kila kitu hubadilika na kila sekunde mpya inaleta pano rama mpia. Hii, hali hii inanituliza na kunifanya niwe na amani. Hata ikiwa nimeshikilia madirisha hayo, kila siku mara zote mandhari haya ya nakuwa sawa. Mchana tofauti huleta hisia tofauti, mara linaweza kuwa lenye furaha, mara lingine linaweza kuwa tulivu au lenye majonzi kidogo. Hii ni fursa ya kutafakari kuzingatia kile kilichopita na kukumbuka kwamba kila wakati ni tofauti hata ikiwa jambo linavyo onekana kuwa sawa. Ni napo ongeza macho yangu juu kuona majani yanayopoleni na upepo ukivuma kwa upole au jua linapo chomoza na kuangazia rangi ya majengo. Ni naona uzuri wa maisha ulioweka katika vitu vidogo. Andhari kutoka dirishani mwangu sio kitu cha koana. Ni kumbu kumbu, ni hisia, ni mabadiliko yanayo changia kuelewa maisha. Kwa sekunde chache tu naweza kusahau hofu, msongo au uchovu na kujipatia amani ya ndani. Na ikija jioni, mwanga unapo anza kupungua. Kila kivuli cha mjengo na miti hubadilika tena. Rangi zinapungua na dunia inavuta kivuli chake cha giza pole pole. Lakini hisia ya mabadiliko ya maisha inabaki ni kurudi kesho. Mandhari haya ya taendelea kubadilika. Kila siku ikiwa mpya, kila sekunde ikiwa ya kipeke kutazama dirisha ni mwangu ni zaidi ya kuona ni kuelewa, kuhisi na kushukuru kwa sehemu ya mchakato uu mkubwa wa maisha Kila kipande uu mkubwa wa maisha, kila sekunde ikiwa ya kipeke.

Tabia gani ninayoipenda kwa wengine? Kuna tabia nyingi ambazo mtu anaweza kuzipenda kwa wengine, lakini yangu ni ukweli na uaminifu. Napenda kuona watu wakiwa watabia kweli, wakiweka hisia zao wazi bila kujaribu kujifanya wengine. Kwa sababu, kwa kweli maisha ni mafupi na udanganyifu. Napenda kuwa karibu na watu ambao unapowaangalia. Unajua wanapenda kusema ukweli hata kama siyo rahisi. Tabia nyingine ambayo napenda ni huruma. Napenda kuona watu wakiwa na moyo wa kuelewa wengine. Wakiwa tayari kusaidia bila kutajiria malipo. Napenda jinsi mtu anaweza kukusikiliza kwa makini na kujaribu kuelewa shida zako. Badala ya kutukana au kutojali. Hii inanifanya nijisikie kuwa sehemu ya dunia yenye amani kidogo. Kuheshimiana pia ni tabia kubwa ninayoipenda. Napenda kuona watu wanapoweka heshima mbele ya kila kitu. Heshima kwa muda wa wengine, kwa mawazo yao na kwa hisia zao. Hii tabia ndogo inaweza kuunda mazingira mazuri. Ambapo kila mtu anajisikia salama. Kuzungumza na kushirikiana na kisha kuna ucheshi wa heshima Napenda watu wanaoweza kucheka na kuleta furaha bila kumdhalilisha mwengine Tabia hii inafanya maisha kuwa rahisi na yenye muanga na rahisi kuzungumza na mtu wa aina hii na mara nyingine furaha ya wanea kama muanga wa jua Tabia nyingine ni uthubutu wa kuthabiti Napenda kuwona watu ambao wanashikilia maadili yao wakiwa na uthabiti hata pale changamoto zinapojitokeza. Hii inanifanya niwe na heshima kwao na pia kunatoa mfano wa jinsi ya kushikilia jambo unaloliamini bila woga. Kila tabia nzuri inayojumuisha uaminifu, huruma, heshima, ucheshi na uthabiti. Inanifanya nijisikie kuwa na imani kwa binadama Napenda kuona watu wakiwa wamoja na tabia hizi Kwani hufanya dunia kuwa mahali bora na hufanya mazungumzo kuwa ya maana Sio tu maneno yasiyo na uzito Nikifikiria tabia hizi Napenda pia jinsi ninavyoongeza uvutiano Ukiona mtu anazitahidi kuwa mwaminifu huruma na mwenye heshima Unajua ana unaweza kumtegemea Hii inaboresha urafiki, urafiki wa kazi na hata uhusiano wa kifamilia. Ni tabia hizi ndogo mara nyingi zinazoonekana ambazo zinapanga msingi wa dunia nzima.

Minapoulizwa ninawakaribisha wafanyikazi wapya vipi? Wafanyikazi wanapofika kwenye ofisi. Napenda kuwakaribisha mahali pao pa kwanza. Mlango wakuingia na eneo lakupokelewa. Hapa ndipo kila kitu huanza. Nafanya jitihadi kuhakikisha mlango wa eneo hilo linakuwa safi. Lenye mwanga wakutosha na linahisia kuwa salama na lakupendeza. Hii ni sehemu ya kwanza ambapo wanahisi kuingizwa na anapenda hisia hiyo iwe ya kupendeza. Bada ya hapo mara nyingi na waelekeza kwenye eneo la kupumzika au eneo la viti vinavyo pangwa vizuri. Nikiwakaribisha kwa maneno yenye furaha, nikiwa natabasamu na mara nyingi naongeza salamu ya shukrani. Karibuni, tumefurahi kuwa nani? Napenda maneno kuwa ya kweli na ya kujenga hisia za urafiki. Hii inasaidia wafanyikazi kujisikia kuwa wanaathiriwa, wanathaminiwa na sio tu kuwa wametumwa kutu kazi. Njia ninayo wakaribisha nayo ni kwa kutoa mwongozo kidogo. Kwa mfano, ninaweza kueleza mahali pa choo, jikoni au sehemu ya vifaa. Hii inawaondelea shaka na hufanya wahisi kuwa wanaelekezwa vizuri. Nimuhimu kwa wafanyikazi wapya kuanza kwa urahisi bila shaka ya kupotea au hofu ya kushindwa kuelewa mahali pao. Lakini sio tu mahali. Jinsi ninavyo wakaribisha ni muhimu pia. Napenda kuwa na sauti tulivu lakini yenye ucheshi ili wahisi furaha ya kuingia. Mara nyingine napongea nawao najaribu kuwauliza maswali madogo, umefika salama? Hii inahusisha uwepo wa kibinadamu na siyo tu utawala wa ofisi. Wakati mwingine napenda kuwaletea kwenye sehemu za kushirikiana. Kama vyumba vya mikutano au eneo lameza kubwa. Hapa napenda kuwakilisha ushirikiano na kuonyesha kuwa kila mmoja ananafasi muhimu. Napenda wafanyikazi wajue kuwa hawako pekeyao, na kwamba nafasi zao zinaheshimiwa na kuheshimiwa. Mimi kwa ufupi kuwakaribisha wafanyikazi ni zaidi ya kusema karibu. Ni kuunda mazingira yanayo wafaa wajisikie salama, kuthaminiwa na kuwa sehemu yatimu. Nitabia ya kuonyesha heshima, upendo kidogo, na mwanga wafuraha. Hii inawapa hali ya kuanza kazi kwa amani ya akili na motisha ya kufanya vizuri.

Ninapoulizwa harufu gani ninayoipenda Najua kwamba kila mtu anaharufu ambayo ikimpitia tu moyo wake hutulia na mawazo hubadilika Mimi pia ninaharufu ninayoipenda sana. Harufu ambayo hunifanya nijisike vizuri, salama na mwenye furaha ya ndani. Harufu hii isio ya ajabu sana, lakini inamaana kubwa kwangu kwa sababu inanigusa moja kwa moja moyoni Harufu ninayoipenda ni harufu ya asali. Hasa harufu ya udongo baada ya mvua kunyesha. Mvua ikinyesha na kuwacha ardhi ikiwa na unyevuunyevu. Hewa hubadilika gafla, unapovuta pumzi kuna ile harufu ya udongo yenye uhai. Harufu hii hunifanya nihisi kama dunia imeoshwa, kama kila kitu kimeanza upya. Ninapohisi harufu hii, mawazo yangu hutulia, ninasahau kelele, msongo wa mawazo, na haraka za maisha. Ni kama harufu hii inanizungumzia kwa sauti ya chini, ikiniambia, pumzika kila kitu kiko sawa. Mbali na harufu ya udongo baada ya mvua napenda pia harufu ya miti ya majani mabichi. Unapopita karibu na miti, hasa asubui au mchana, hewa huwa safi na nyepesi. Harufu ya majani hunifanya nihisi kuwa karibu na maumbile. Inanipa nguvu na amani. Kwa wakati mmoja ni harufu ambayo hainisumbui, bali hunikaribisha. Harufu hizi ninazopenda zina sifa mmoja kubwa, ni harufu za asili. Hazitokani na kemikali au vitu vilivyotengenezwa na binadamu. Mbali zinatoka mmoja kwa mmoja kwenye mazingira. Hii inanifanya nipende zaidi kwa sababu zinanifanya nijisikie kuwa sehemu ya dunia sio mgeni. Kuna wakati ninapokuwa ndani ya nyumba au ofisini Nikihisi harufu ya hewa safi ikiingia dirishani Harufu hiyo hunifanya nisimame kwa sekunde chache Nivute pumzi ndefu na nitabasamu bila hata kujua kwa nini. Ni hisiya ya ndani inayokuja bila kulazimishwa Harufu ninayoipenda pia hunisaidia katika halisi ya hisia, nikihisi nimechoka au nimelemewa, harufu ya asili hunipa faraja, hunisaidia kurudi kwenye hali ya utulivu, ina nguvu ya ajabu, kwa sababu harufu haihitaji maneno kueleza, lakini inaeleweka moja kwa moja na moyo. Watu wengine hupenda harufu ya manukato, chakula au maua fulani, mimi naheshimu hilo lakini kwangu harufu ninayoipenda zaidi ni ile inayohusiana na maisha ya kawaida na mazingira, harufu inayokukumbusha kuwa bado unapumua, bado unaishi, bado unanafasi ya kutulia na kufikiria. Kwa hiyo, nikisema ni harufu gani ninayoipenda mimi harufu yangu ni ya udongo baada ya mvua, na harufu ya mazingira ya asili. Harufu hizi hunipa amani, hunikumbusha uzuri wa maisha na hunifanya nijisikie huru. Ni harufu ambazo siwezi kuzishika kwa mkono lakini naweza kuzihisi moyoni mwangu. Na ndiyo maana basi mimi napenda hizo harufu. Na bado uzuri wake ni mwingi duniani hata katika vitu vidogo ambavyo mara nyingi watu hupuuza.

Ninapo ambiwa niseme kuhusu kitabu ni nacho kipenda zaidi. Kuna vitabu vingi duniani, lakini sii vyote vinabaki moyoni. Kitabu ni nacho kipenda zaidi ni kile kilicho nifanya nifikirie, nijitambue na nione maisha kwa macho tofauti. Kila ninapo kumbuka na hizi kama nilisafiri kwenda sehemu nyingine bila ata kuondoka nilipokaa. Ndicho maana na sema hiki ndicho kitabu ni nacho kipenda zaidi. Sababu ya kwanza inayofanya nipende kitabu hiki ni hadithi yake. Hadithi inaeleza maisha ya kawaida ya watu. Changamoto wanazosipitia. Na namna wanavyo pabambana na hali halisi ya maisha. Hakina mambo ya kufikiria sana bali kinaguza ukweli wa maisha ya kila siku. Nilipo anza kukikosoma, nilihisi kama muandishi alikuwa ana niongelea mimi au watu ninawa fahamu. Kitu kingine kinachonivutia ni wahusika wa kitabu hiki. Wahusika wamechora kwa uhalisi mkubwa, wanafuraha husuni, hasira na matumaini kama binadamu wa kawaida. Kuna wakati nilijikuta nikimhurumia mhusika fulani, na wakati mwingine nikamkasirikia. Hii ili nifanya ni hisi kuwa karibu nao na kwamba ni watu wa kweli sio wahusika wa kitabu tu. Kitabu hiki pia kina nifundisha mafunzo muhimu ya maisha. Kinazungumza uvumilivu, juhudi na madhara ya tamaa au maamuzi mabaya. Nilipoendelea kukisoma nilianza kujitafakari mwenyewe. Maamuzi ninayo fanya njigia, ninayo chagua na namna ninavyo ona watu wengine. Sii kitabu, sii kila kitabu kina uwezo wa kumfanya msomaji ajitazame ndani yake, lakini hiki kilifanya hivi. Lugha iliyo tumika kwenye kitabu hiki ni rahisi lakini yenye uzito. Maneno hayapavao hayaja pakwa kupita kiasi lakini yanamaana makubwa. Hii ili nifanya niendele kusoma bila kuchoka. Kila ukurasa ulionekana kunisukuma kusoma unaufu watu. Kuna vitabu vinawe soma kwa sababu ya lazima lakini hiki nilikisoma kwa sababu ya hamu. Kitu kingine kilicho nifanya nipende kitabu hiki ni namna kinavyo, onyesha jamii, kinaonyesha maisha ya watu wa kawaida, matatizo yao, na jinsi, mazingira. Inavyo adhiri fikra na matendo yao, nilijifunza kuelewa kuwa, si kila mtu anafanya jambo kwa sababu anataka, bali mara nyingi ni kwa sababu ya mazingira aliopo. Nilipo maliza kukisoma. Sikuishi kukifungua na nikuweka pembeni. Kilibaki akilini mwangu kwa muda mrefu. Mara nyingi nilijikuta nikikumbuka matukio fulani au mafunzo nilio pata. Hii ni ishara kuwa kitabu kime niguza kwa kina. Nilipo mweleza mtu kuhusu kitabu hiki. Huwa na mwambia sio tu hadithi bali ni kioo cha maisha. Ni kitabu kinacho kufundisha, kuburudisha na kukufanya ufikirie. Kinaweza kukupa mtazamo umpya kuhusu maisha na watu wanao kuzunguka. Mimi, kitabu hiki kini kipenda zaidi, nasema hivyo kwa uhakika, kinimejenga kime nifundisha na kime nipa, maarifa ambayo si rahisi, na kitabu ambacho ninaongelea ni kitabu cha tumbo lisilo shiba ambayo lilikua na hadithi kadha wa kadhaa.

Ninapo ulizwa kifaa gani cha teknolojia siwezi kuishi bila Mimi naweza kusema kwa maoni yangu ni simu janja. Simu imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kiasi ya maisha yangu ya kila siku inategemea simu. Si kwa sababu ya anasa, bali kwa sababu simu inanisaidia kufanya mambo mengi kwa urahisi. Kwa urahisi sana. Na pia simu imechukua sehemu kubwa sana ya maisha katika mawasiliano. Kwanza kabisa simu ni chombo kikuu cha mawasiliano tena tukisema hivo. Kupitia simu ninaweza kuwasiliana na familia, marafiki na hata hatu wa kazi bila kujali umbali. Ninaweza kupiga simu kutuma ujumbe mfupi au kutumia programu za mawasiliano kama WhatsApp au Telegram. Mawasiliano haya ya unisaidia kudumisha mahusiano, kupata maarifa na kupata tarifa muhimu na hata kutatua changamoto kwa haraka. Bila simu mawasiliano yangekua magumu zaidi na ya kuchelewa. Pia simu ni chanzo kikubwa cha taarifa na maarifa. Kupitia inteneti kwenye simu, naweza kusoma habari za ndani na nje ya nchi, kujifunza mambo mapya na kutafuta majibu ya maswali mbali mbali. Kama kuna jambo siwezi na siwelewi na itaji tu kuandika swali langu kwenye kivi jari na kupata majibu papo hapo Hii inanisaidia kukuza maarifa yangu na kubaki na ufahamu wa kikachoendelea. Simu inanisaidia katika masomo na kazi. Naweza kusoma vitabu vya mtandaoni, kuangalia video za mafunzo au hata kushiriki masomo ya mtandaoni. Katika kazi, simu unisaidia kupanga muda, kueka kumbukumbu na kuwasiliana na wenzangu Kwa njia hii simu uongeza ufanisi kwa tija katika majukumu yangu ya kila siku. Simu ni kifaa cha burudani. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, simu unipa nafasi ya kupumzika. Naweza kusikiliza muziki ninaoupenda, kuangalia video au kusoma makala za kuvutia. Burudani hii unisaidia kupunguza msongo wa mawazo wako. Kunipa nguvu mpya ya kuendelea na shuguli zangu za kila siku.

Ninapoulizwa ninafanya nini wakati wa msongo wa kazi. Wakati ninapokabiliwa na msongo wa kazi jambo la kwanza ninapofanya ni kujipa muda wa kutulia na kupumua. Mara nyingi msongo wa kazi hutokana na mawazo mengi, majukumu mengi, majukumu yanayokimbizana na shinikizo la kufikia malengo kwa muda mfupi. Ninapotambua kuwa nimeanza kuchoka kiakili au kimwili najitahidi kusimama kwa muda, kuvuta punzi ndefu na kuachilia mawazo yanayonisukuma kupaniki. Kitendo hiki kidogo hunisaidia kurudisha utulivu na kufikiria kwa akili ilio wazi. Ninapanga upya kazi yangu, kazi zangu msongo wa kazi mara nyingi huongezeka pale kazi zinapokuwa nyingi na hazijapangwa vizuri Ninachukua daftari au simu yangu na kuandika majukumu yangu yote nilio nayo Baana ya hapo nayapanga kulingana na umuhimu wa muda wa kukamilika Kwa kufanya hivi na hisi mzigo unapungua kwa sababu ninaona wazi ni kazi gani ya kufanya kwanza na ipi inaweza kusubiri. Mpangilio hunipa mwelekeo na hunisaidia kudhibiti muda wangu vizuri zaidi. Ninajipa mapumziko mafupi wakati mwingine msongo wa kazi huongezeka kwa sababu ya kufanya kazi bila kupumzika. Ninapohisi akili imechoka nachukua mapumziko ya dakika chache, ninatembea, ninanyoosha mwili au ninatazama mazingira yanayonizunguka. Mapumziko haya hunisaidia kuondoa uchovu na kunirudisha nguvu ya kuendelea na kazi za umakini za hindi. Ninazungumza na mtu ninaemwamini kushiriki mawazo na hisia zangu kunisaidia sana kupunguza msongo Naweza kuzungumza na rafiki wanafamilia au mfanyikazi mwenzangu Wakati mwingine si lazima mtu anilipe sulihisho kusikilizwa tu kunatosha kunifanya nijisike nafuu mazungumzo haya hunifanya nitambue kuwa siko peke yangu katika changamoto ninazopitia. Pia ninajitahidi kufanya mazoezi au shughuli za mwili. Kama vile kutembea kukimbia kidogo au kufanya mazoezi mepesi. Shughuli hizi hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuupa mwili wangu nguvu mpya baada ya mazoezi. Mara nyingi najihisi nikiwa mchangamfu zaidi na nikiwa tayari kurudi kazini, nikiwa na mtazamo chanya. Zaidi ya hayo, ninajipa mda wa kufanya kitu ninachokipenda. Inaweza kuua kusikiliza mziki, kusoma au kufanya shuguli ndogo ya burudani. Wakati ninapojihusisha na jambo linalonifurahisha akili yangu hupumzika na msongo kupungua. Hii hunisaidia kurejesha uwiano kati ya kazi na maisha binafsi. Mimi ninajikumbusha malengo yangu na sababu ya kufanya kazi ninayofanya. Kujikumbusha kwa nini nilianza kunipa nguvu ya kuendelea hata pale kazi inapongua, inapokuwa ngumu. Najua kuwa changamoto ni sehemu ya maisha ya mafanikio. Kwa sababu na juhudi msongo wa kazi unaweza kudhibitiwa. Wakati wa msongo wa kazi, ninatuliza akili, ninapanga majukumu, ninachukua mapumziko, nashiriki mawazo na wengine, nafanya mazoezi, na kujipa muda wa kufikiria. Njia hizi hunisaidia kupunguza msongo na kunifanya niendele kufanya kazi kwa utulivu na ufanisi.

Sherehe yangu ya kupendeza ni hii Sherehe yangu ninayo ipendeza zaidi ni sherehe ya harusi. Arusi ni tukio maalum sana kwangu kwa sababu uleta pamoja furaha upendo na mshakamano wa watu wengi. Kila ninapofikiria harusi, ninakumbuka nyuso zenye tabasamu, mziki wa kufurahisha na hali ya shangwe inayo jaza mioyo ya watu wote waliokusanyika kusherehekea. Kwanza kabisa, napenda harusi kwa sababu nishere ya kuunganisha watu wawili wanaopendana. Ni tukio linalo onyesha ahadi, heshima na matumaini ya maisha ya badaye. Kuona bibi harusi na bwana harusi wakiahidiana mbele ya familia na marafiki unigusa sana moyo. Unifanya niamini zaidi katika dhamani ya upendo, uvumilivu na mshikamano katika maisha. Harusi huwakutanisha watu wengi kutoka sehemu mbali mbali. Familia ukutana, marafiki wa zamani huonana, tena na hata watu ambao hawajawai kuonana kabla kupata nafasi ya kufahamiana. Napenda hali hiyo ya umoja ambayo watu husahau, tofauti zao, na kusherehekea jambo moja lenye furaha. Mazungumzo, vichekwa na salamu, utawala siku nzima. Jambo lingine linalo nifanya nipende harusi ni muziki wa ngoma. Katika sherehe nyingi za harusi, muziki huwa na nafasi kubwa. Kuna nyimbo za kimila, nyimbo za kisasa, na wakati mwingine muziki wa niri. Watu hucheza kwa furaha bila aibu. Wakionyesha shangwe zao kwa njia ya kipekee. Ngoma hunifanya nijisikie huru na kusahau mawazo mengine yote. Pia napenda harusi kwa sababu ya chakula. Sherehe ya harusi mara nyingi huwa na vyakula mbali mbali vitamu. Kuna wali, nyama, mboga na vinywaji tofauti. Chakula uwakutanisha watu mezani. Wakishirikiana na kufurahia pamoja. Ladha ya chakula uongeza furaha ya sherehe na kufanya siku hiyo ikumbukwe kwa muda mrefu. Zaidi ya hayo, arusi hujaa mapambo mazuri, rangi maua na mavazi ya kifahari uhifanya sherehe ionekane ya kuvutia sana. Wageni huvaa vizuri na mazingira huonekana ya heshima na furaha. Mandhari hii hunifanya nijisikie kuwa niko kwenye tukio la kipekee na la kukumbukwa. Harusi pia hunifundisha umuhimu wa kusherehekea mafanikio ya wengine. Wakati mwigine maisha yana changamoto nyingi, lakini harusi hutukumbusha kuwa kuna nyakati za furaha zinazo paswa kusherehekewa. Kushiriki furaha ya wengine hunipa moyo na kunifanya njiskie kuwa sehemu ya jamii yenye upendo Kwa kumalizia, sherehe yangu ninayoipenda ni harusi kwa sababu huleta pamoja upendo, umoja, muziki, chakula na furaha ya kweli ni sheree inayogusa moyo na kuwacha kumbu kumbu nzuri kwa watu wote wanao shiriki.

Niambiee kuhusu wakati mkuu wa mpira wa besiboli Wakati nilipokuwa kwenye mchezo wa besiboli kwa mara ya kwanza, mawazo yangu ya mwanza yalijaa hamu na mshangao Nilivutiwa sana na uwanja wenyewe, mistari iliyochorwa vizuri na umati wa watu waliokuwa na shauku kubwa Kila mtu alionekana kuwa makini, akingonja mpira upigwe au ushikwe Hali ile ilifanya nijisikie kama niko sehemu ya Tokyo muhimu sana hata kama siku wa mtaalamu wa mchezo huo. Nilipokuwa nikiutazama mchezo ukiendelea. Nilianza kuelewa jinsi timu zilivyo shirikiana. Wachezaji walivaa sare zao kwa mpangilio mzuri. Wengine wakisimama uwanjani. Wakijiandaa kupokea mpira na wengine wakipanga mpira kwa umakini mkumbwa Nilivutiwa na nidhamu yao kazi ya mchezo na jinsi kila mchezaji alivyokuwa na jukumu lake maalum Ilionekana wazi kuwa besiboli ni mchezo wanguvu tu Si mchezo wa nguvu tu mbali pia wa akili na mkakati Kuna tukio moja la ajabu ambalo bado nalikumbuka vizuri Mchezaji mmoja alipiga mpira kwa mguu sana kiasi kwamba watu wote walinyakua kwa mshangao wa kizani mpira ungeenda mbali sana. Lakini ghafla mchezaji wa upande wa pili aliukimbilia mpira kwa kasi na kuudaka na ustadi wa hali ya juu uwanja mzima ulilipuka kwa vigelegele na makofi. Tukio hilo lilinifanya nione uzuri wa mchezo wa besiboli. Hizii sekunde chache zinaweza kubadilisha mwelekeo wa mchezo mzima. Wakati huo nilihisi furaha, msisimuko na mshikamano. Ingawa sikuwa namfahamu mtu yeyote. Karibu yangu tulishangilia pamoja. Tukacheka na tukashangazwa na kushangazwa na tukio moja. Hisia hizo zilinifanya nijisikie kama sehemu ya jamii moja kubwa ilio unganisho na mchezo huo ilikuwa ni furaha ya pamoja isiohitaji maneno mengi. Ninapofikiria kuhusu wakati huo hasa sasa nahisi utulivu na kumbu kumbu nzuri. Mchezo wa besiboli haukuwa tu kuhusu kushinda au kushindwa, bali kuhusu uzoefu, burudani na hisia za pamoja. Tukio hilo lilinifundisha kudhamini michezo kama njia ya kuunganisha watu na kuleta furaha katika maisha. Mpaka leo nikisikia habari za besiboli. Akili yangu hurudi kwenye siku ile yenye msisimuko na tabasamu.

Ninapoulizwa ninajenga vipi mahusiano na wafanyikazi wengine Kwanza kazi ni jambo la kwanza ninazingatia ni heshima. Kila mtu kazini ana nafasi yake majukumu yake na mchango wake katika maisha. Ninajitahidi kuwaheshimu watu wote bila kujali cheo, umri au uzoefu wao. Heshima hunijenga, msingi mzuri wakuwamini na kufanya kazi kwa amani, ninajenga mahusiano kwa kutumia mawasiliano mazuri. Ninapenda kuwasiliana kwa uzuri, kwa adabu, nikiwa na jambo la kusema, nalieleza kwa lugha nzuri na kwa wakati unaofaa. Pia najitahidi kusikiliza wengine wanapozungumza bila kuwakatiza. Sisi kusikiliza unanifanya nielewe mawazo yao, changamoto zao na maoni yao. Jambo ambalo linaimarisha uhusiano wetu kwa kikazi. Ninathamini ushirikiano. Kazini hakuna mtu anayefanikiwa peke yake. Ninapopata nafasi ya kufanya kazi na wenzangu. Najitahidi kushirikiana nao kwa karibu kusaidiana na kugawana mawazo Ninapomwona mfanyikazi mwenzangu anahitaji msaada najaribu kumsaidia pale Ninapoweza ushirikiano huu hujenga mshikamano na kuleta matokeo mazuri kazini.

Ninapo ulizwa, ninapokea vipi maoni kutoka kwa wengine. Ninapopokea maoni kutoka kwa wengine jambo la kwanza nilalo fanya ni kusikiliza kwa makini. Ninaamini kuwa kila maoni iwe ni ya kusifiwa au kukosolewa. Yana ujumbe muhimuu ndani yaake. Ninapo msikiliza mtu bila kumkatiza. Mfanya ajisikie kuheshimiwa na mimi hupata nafasi ya kuelewa. Kitu ambacho anasema. Pia ninajitahidi kudhibitisha hisia zangu. Wakati mwingine maoni yanaweza kuwa magumu kuyapokea. Hasaa kama yanagusa maeneo unayo penda au ninayo jivunia. Hata hivyo, ninajikumbusha kuwa maoni hayo hayawezi haya lengi kuniumiza bali kunisaidia kukua. Kwa hivyo, baada ya kujitetea haraka na chukiwa mnda kufikiria kabla ya kujibu. Ninapopokea maoni kwa mtazamo wa kujifunza. Ninajiuliza ninaweza kujifunza nini kutokana na hali hii. Hata kama skubaliani na kila kitu kilicho semwa huwa na jitahidi kuchukua kile kilicho cha maana. Mtazamu huu hunisaidia kuboresha utendaji wangu na kukuza uwezo wangu binafsi na kitaalamu. Ninadhamini uwazi na uaminifu wa mtu anayetoa maoni. Si rahisi kwa kila mtu kutoa maoni ya kweli. Hasaa kama ya naweza kumkera mwengine, ninapopokea maoni kwa shukrani, uwasavisha wengine kuendelea kuwa wazi na waminifu kwangu. Jambo ambalo linajenga mahusiano mazuri, pia ninapohitaji ufafanuzi, kuuliza maswali kwa heshima badala ya kudhani au kuhukumu. Nauliza ili nielewe vizuri zaidi. Maswali hunisaidia kuona mfano halisi wakile ninacho zungumziwa na kujua ni hatua zipi ninaweza chukua kuboresha.

Ninapoulizwa shughuli yangu ya kupendezwa. Shughuli yangu ninayoipenda zaidi ni kufanya mazoezi. Hasa kukimbia na kushiriki michezo mbalimbali. Mazoezi yamekuwa sehemu mingi sana katika maisha yangu ya kila siku, na siwezi kuyatenganisha na ratiba yangu. Kila, kila siku, na siwezi kuya tenganisha tena. Kila ninapopata muda wa kufanya mazoezi, nahisi furaha, nguvu na utulivu kwa akili. Kwanza kabisa napenda mazoezi kwa sababu hunisaidia kuimarisha afya ya mwili. Kukimbia hunifanya mwili uwe mwepesi. Huniongeza nguvu na hunisaidia kudumisha afya njema. Ninapokimbia nahisi kama mwili wangu unafanya kazi kwa mpangilio mzuri. Na kila pumzi ninayovuta hutu hunipa nguvu mpya. Afya njema hunifanya niweze kutekeleza majukumu yangu ya kila siku kwa ufanisi. Pili, mazoezi hunisaidia sana katika afya ya akili. Baada ya siku zenye zenye shughuli nyingi au mawazo mengi, kukimbia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ninapokimbia akili yangu hutulia na mawazo hasa hupungua. Ni wakati wangu binafsi wa kutafakari, kupanga mawazo na kujipa motisha ya kuendelea mbele. Ninapenda mazoezi kwa sababu hunifundisha nidhamu na uvumilivu Kukimbia kunahitaji kujituma, kujipangia muda na kuendelea hata pale mwili unapochoka. Kupitia mazoezi nimejifunza kuwa mafanikio hayaji kwa haraka, bali yanahitaji juhudi za mara kwa mara Mafunzo haya hunisaidia pia katika maeneo mengi ya maisha yangu ya kila siku. Mazoezi hunipa fursa ya kukutana na watu wengine katika michezo au mazoezi ya pamoja. Kukutana na watu wenye malengo yanayofanana na yangu, tunahamasishana, tunashirikiana na tunajifunza kutoka kwa kila mmoja. Mahusiano haya hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya maisha ya jamii yenye mtazamo chanya kuhusu afya ya maisha. Pia napenda mazoezi kwa sababu hunipa kujiamini. Ninapoona maendeleo katika uwezo wangu na kukimbia au kucheza najihisi kujivunia na kujiamini zaidi. Kujiamini huku hunisaidia kukabiliana na changamoto za maisha kwa ujasiri zaidi. Mazoezi pia hunisaidia kumtumia muda wangu vizuri badala ya kukaa bila kufanya chochote nachagua kutumia muda wangu kufanya jambo lenye manufaa kwa mwili na akili. Hii hunifanya nijisikie nimeridhika na matumizi ya muda wangu. Shughuli yangu ninayoipenda ni kufanya mazoezi hasa kukimbia na michezo kwa sababu hunijenga afya ya mwili na akili, hunifundisha nidhamu, huniongezea kujiamini na hunipa furaha ya kweli. Ni shughuli ambayo hunifanya nijisikie hai na tayari kukabiliana na maisha ya kila siku.

Ninapo ulizwa ninapiga picha mara ngapi, mimi napiga picha mara kwa mara. Ingawa si kila siku kwa ratiba maalumu, kiwango cha kupiga picha hutegemea mazingira, tukio, na hisia, nilizo nazo kwa wakati huo. Kuna siku ambayo sipigii picha kabisa, na zipo siku ambazo napiga picha nyingi kwa sababu, kuna kitu cha kipekee ninachotaka kuki, hifadhi kama kumbukumbu kumbu. Kwa kabisa napiga picha ninapo kutana na matukio maalumu, sherehe za kifamilia, mikusanyiko ya marafiki, safari au hafla muhimu. Kunifanya nichukue kamera au simu yangu kupiga picha. Katika nyakati hizi, napiga picha mara nyingi zaidi kwa sababu sitaki kupoteza kumbukumbu za furaha au matukio za kipekee yaliyotokea. Napenda kupiga picha ninapo ona mandhari au mazingira mazuri. Wakati mwingine ni kiwa njiani au nikitembea. Naweza kuona mandhari yanayo nivutia sana. Kama vile machweo ya jua. Anga lenye mawingu mazuri au mazingira ya asili. Katika hali hii napiga picha mara chache lakini kwa niya maalumu. Nikitaka kunasa uzuri wa muda huo Napiga picha kama njia ya kujieleza Kupiga picha hunisaidia kuonyesha mtazamo wa wangu wa dunia Si lazima nipige picha kila wakati Lakini ninapo hisi kuna kitu kina maana kwangu Nachukua picha ili kuhifadhi hisia ya na ujumbe uliopo katika tukio hiyo Napiga picha kwa ajili ya kukumbuka ama kumbukumu za baadaye Ninapo pitia picha nilizopiga zamani kukumbuka matukio watu na hisia zilizokuwa na zo wakati huo Hivyo napiga picha mara kadha kwa wiki au kwa mwezi kulingana na shughuli zangu ili kuhakikisha nina kumbukumb nitakazo kuzikumbuka badaaye Hata hivyo najitahidi kutokuwa mtumwa wa kamera Najua kuna nyakati ambazo ni bora kuishi tukio kuliko kupiga picha ndio maana wakati mwingine ninachagua kufurahia tukio kwa macho na moyo wangu bila kupiga picha hata moja Hii husinisaidia kudumisha uwiano kati na kuhifadhi kumbu kumbu za kuishi wakati halisi zaidi ya hayo maendeleo ya teknolojia yameenirahisishia kupiga picha kwa kuwa simu yangu inakamera nzuri napata urahisi wa kupiga picha ila maandalizi mengi hata hivyo bado nachagua kwa makini wakati wa kupiga picha ili kila picha iwe na maana.